Mimi huwa najilinda kutoka kwa vitisho vya mtandao kwa kutoweka mtandao sana kwa akili na ama pia wakati natumia sana kwa mtandao unakua mdogo sana kwa hivo najiweka laini kwa kutoingia kwa mtandao sana ama kutofanya mtandao uniingie kwa akili na pia, ambapo nikienda mtandaoni najihuzisha na vitu ambazo hazihusu vitisho sana ama hazihusu kushinda umejibizana na watu Kujibizana na watu pia, kutishiana na watu Kwa hivyo, ninapo enda mtandaoni, huwa nahimiza sana watu tupendane, tuweze kuzisomesha na mtandao tuweze kujituliza kwa mtandao ambapo tunatazama video za watu ambazo ni za kuchekesha Kwa hivyo mimi hutumia sana wakati wa mtandao kujielimisha na kujituliza na pia kusongesha wakati Lakini mimi sijihusishi sana na sana na vitisho ama mitandao yenye kuleta madhara kwa simu yangu ambapo unapata sana unaeza jihusisha na mtandao kwa mtu ambaye alikasirika ambapo anaenda kukutusi, anaenda kukuongelesha vibaya na wengi wamejua kwa sababu ya vitisho ya mtandao imesambaratisha maisha yao kwa hizo vitisho za mtandao na pia inafanya ndoa mingi ziharibike kwa vitisho za mtandao na watoto wengi kuacha shule mengine pia wanajihusisha na mambo mabaya kutokana na hizo vitisho za mtandao Kwa hivyo mimi nahimiza watu Waangalifu ambapo wakijihusisha na mtandao Wasiwe ni watu wakujibizana Wasiwe ni watu wakuongea vibaya na wasiwe pia ni watu wa kueka ujumbe mbaya mbaya kwa mtandao ambayo inaelekea kuumiza mwenzako Kwa hivyo kabla uweke kitu yote kwa mtandao unafaa uisome, uijadili, uiangalie ni vipi itaenda kuumiza ama ni vipi itaenda kujenga mwenye anaenda kuisoma. Kwa hivyo kabla niweke kitu yoyote kwa mtandao huwa napitia naiangalia sana naona ni vipi inaeza nijenga ama ni vipi inaeza jenga ule mwingine na ni matokeo magani ambayo itanileta kwa maisha ya mtu. Ama maisha yangu Kwa hivyo pia mimi nahimiza watu wenye tunatumia mtandao Usiweke mtandao sana kwa akili ambapo kila lazima kila saa uwe ni wa kuangalia mtandao kama hufanyi biashara ya mtandaoni basi hufanya mtandaoni muda kidogo hufanya kazi zingine Angalia mtandao wakati unapumzika na usijiingize kwa mitandao ambayo inaleta madhara kwa mwili yako na akili yako Kwa hivyo, ni vizuri uli utumie mtandao kwa njia fulani ambayo ya manufaa kwa maisha.